Wiki yangu ya kazi huwa napanga kutokea siku ya kwanza naweka mipango yangu ya wiki kutokea siku ya kwanza na kuhakikisha kwamba kila kitu nimefanya katika siku yake na masaa yake kwa mfano, kila wiki nahakikisha kwamba, wikendi ni siku yangu ya kupumzika Hamna kazi mingi ya kufanya ni kunyamaza na kutulia kwa nyumba na kwenda kanisani. Lakini wiki yangu ya kazi ikifika, kila siku huwa na huanga na shughuli zake. Sasa huwa napanga shughuli ya kila siku. Baada ya kumaliza siku kama kwa mfano, shughuli ya siku ya jumatatu, huwa napanga jumapili kabla ya kulala. Nikishamaliza jumatatu, shughuli ya jumanne, napanga jumatatu kabla ya kulala. Kwa hivyo nahakikisha kwamba mambo yangu yote niliyoyapanga katika wiki nayatimiza kwa kuzipanga tena kila siku na kuhakikisha kwamba nimefanya kila kazi kwa wakati wake na kwa wakati unaofaa na kuhakikisha kwamba kila kitu nimekimaliza kwa wakati wake.

Changamoto ninaykutana nayo kazini ni mengi sana nikianza kueleza na lweza chukua muda mwingi. Lakini kwa kawaida ni mambo ambayk yapo hatuwezi kuyazuia. Moja yapo ya changa moto ninayokutana nayo kazini ni kutoelewana na mkubwa ama boss ama muajiri. Yule ambaye ameajiri watu unapata wakati mwingine anapeana kazi mingi ambayo hayastahili kwa mfanyi kazi mmoja. Kwa maana hiyo huwa tunakosa kuelewana wakati mwingine tena unapata wakati mingine kuna ukosekano wa ukusekano wa kuelewana kati ya wanafanya kazi. Kwa mfano mimi na mfanyi kazi mwenzangu. Unaweza pata mtu mwingine amepewa kazi mingi na mwingine amepewa kazi kidogo hapo inaleta mvurutano na kutoelewana pia kitu kingine ambacho ni changamoto kazi kazini ni angalia kupima wakati. Kuhakikisha kwamba nawahi kazi mapema na kutoka mapema kwamba kila kitu umefanya kwa muda wake. Huwa ni vigumu sana sana sana kwa wale wanaotoka mbali na sehemu zao za kufanya kazi kama mimi kutembea ama kutufuta gari. Inachukwa kama saa moja ama saa moja na nusu ambayo unaeza pata wakatu mwingine ninafika akzi i nikiwa nimechelewa na inabidi nifanye kazi zangu kwa haraka ndyo nihakikishe kwamba nimemaliza kazi nilizopewa. Changamoto ingine ni ukosefu wa mitambi za kisasa ambayo inasaidia katika kuhakikisha kwamba kazi inafanywa kwa haraka ama kwa wakati inayofaa.